Sherehe inayopendeza zaidi ni krismasi. Kwa sababu inaleta watu pamoja, kujenga upendo, mshikamano na kutoa nafasi ya kusherehekea na familia na marafiki. Napenda pia mazingara yake ya furaha, mapambo, mziki na sherehe na muda wa kutafakari na kushukuru kwa mwaka uliopita.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwashikilia, kuwasikiliza kwa makini, kuwapa maneno ya kutia moyo wanapokata tamaa na kutambua juhudi zao wanapofanya vizuri. Pia nahushirikiana nao kutatua changamoto, kusherehekea mafanikio madogo na kuwa mfano mzuri wa nidhamu na bidii. Kwa kufanya hivyo, hujenga mazingira chanya yanayosaidia kujiamini na kufanya kazi kwa ari zaidi.

Kwa kweli, kazi ya nyumba ninayoichukia zaidi ni kusafisha choo. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya. Inanichukua muda na nguvu nyingi. Hata hivyo, najitahidi kuifanya kwa umakini kwa sababu najua matokeo yake ni mazingara safi na salama kuishi.

Napenda zaidi mkate wa ngano, yani brown bread, kwa sababu unanyuzi nyuzi nyingi. Unashibisha kwa mdam refu na ni mzuri kwa afya mnyengenyo wa chakula. Pia nafrahia mkate wa whole wheat ulio na mbegu kama ufuta au ulezeti kwa latha za virutubisho vya ziada.

Najihisi chanya na mwenye hamasa kuhusu wasilisho. Niliona kama fursa ya kushirikisha mawazo, kuelimisha wengine na kujenga jumiani. Ingawa wakati mwingine, kuna msisimko mdogo kabla ya kuanza, huisha haraka nikianza kuzungumza. Ninapenda kujiandaa vizuri ili ujumbe uwe wazi, mwenye kuvuta na uweleweke kwa urahisi.

Napenda ugali na skuma wiki pamoja na nyamachoma. Ni chakula cha jadi kinacho shikamana na utamaduni. Kina shibisha na kinaladha ya kipekee. Pia nafrahia irio na githeri. Hasa vinapo pikwa kwa mtindo wa nyumbani kwa viungo vyasili. Chakula hivi unikumbusha familia na mila za jadi.

Napenda kununua zaidi vyakula vya bidhaa za nyumbani, hasa matunda mapya, mboga na vitu vinavyorahisisha maisha ya kila siku. Pia hunivutia kununua nguo rahisi za tamaduni, pamoja na vifaa vya teknolojia kama vifaa vya simu, vinavyosaidia kazi ya mawasiliano.

Wakati wa baridi kali, napenda kuvaa nguo nzito, kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu, na kukaa sehemu yenye joto na hewa nzuri. Pia hujishughulisha na shuguli za ndani kama kusoma, kusikiliza mziki au kutazama vipindi vya kuvutia ili kubaki mwenye furaha na mtulivu.

Ningependa kutembea misri, piramidi za giza kwa sababu zina historia ya kuvutia na zinaonyesha usta arabu wa kale. Pia ningependa kutembea font Jesus huko Mombasa kwani nisehemu muhimu ya historia ya Kenya na inaonyesha mwingiliano watamaduni za kale.

Kwa kawaida huangalia barua pepe mara moja au mbili kwa siku hasa asubuhi na jioni. Utaratibu huu hunisaidia kubaki nikiwa nimepangika na kupata taarifa muhimu bila kulemewa na arifa nyingi. Kwa kupunguza mara na za kuangalia barua pepe naweza kuzingatia kazi muhimu zaidi na kuongeza ufanisi. Ninapozikajifungua huanza kujibu ujumbe wa dharura kwanza kisha kupanga muda kwa kushughulika zile zisizo za haraka. Njia hii hunisaidia kusimamia mawasiliano vizuri huku nikilinda muda na nguvu zangu. Pia hunisaidia kuwa na utaratibu mzuri wa kudigitali na kupunguza msongamano wa mawazo.

Ndiyo napenda maua yananipa hisia za furaha na utulivu kwa sababu ya rangi zao nzuri na harufu nzuri Pia napenda jinsi yanavyo pamba mazingira na kuyafanya mahali paonekane pazuri na pa kuvutia. Maua pia hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kutunza mazingira.